Hapa kazini kwetu Kenya, kipaumbele namba moja kwenye mawasiliano ni uwazi na heshima. Unajua, sisi waKenya tunadhamini sana utu, huwezi kukurupuka tuu na kuanza kutoa amri bila hata kusalimia watu habari ya asubuhi au vipi mzee. Mawasiliano yanapaswa kuanza na uungwana ndiyo kazi iwe, iweze kusonga mbele kwa amani. Lakini tukiongeo kiukweli, kipaumbele kikubwa zaidi ni kuhakikisha ujumbe umeeleweka sisi huwa tuna tabya kusema sawa au kuitikia nimekupata Lakini wakati mwngine mtu anaondoka akiwa na mchanganyikio kichwani Kwa hivyo, kipaumbele cha kwanza ni kuhakikisha kuwa Kile ulichosema, ndicho kilicho eleweka ni muhimu sana kurudia maagizo au kuandika barua pepe fupi baada ya kikao ili kila mtu awe kwenye ukurasa mmoja Hii inasaidia kuepuka zile lawama za sikuelewa hivo au haukuniambia tufanyi hivi Wakati deadline imesha fika Pia kuna swala la muda mawasiliano ya kipaumbele lazima yafanyike kwa wakati unaofaa kama kuna tatizo limejitokeza ni yeri kusema mapema kuliko kungoja mpaka mambo yaharibike kabisa Hapa kenya tunasema kinga ni bora kuliko tiba mawasiliano ya haraka yanasaidia timu kujipanga na kutafuta suluhu badala ya kupoteza muda kwenye malumbano yasio na msingi Mwishoe tunasisitiza sana mawasiliano ya moja kwa moja badala ya kuzunguka zunguka na maneno mengi ya kizungu ni bora kuenda moja kwa moja kwenye hoja Hii inaokoa muda na inapunguza nafasi ya kupotosha ujumbe. Katika mazingira ya kazi kisasa, iwe ni kupitia WhatsApp ya ofisi au vikao vya zoom uaminifu na kusema ukweli kuhusu hali ya miradi ndiyo nguzo kuu.

Utaratibu wangu wa jioni ni ule wa mkenya halisi, anayetafuta riziki lakini pia anadhamini utulivu baada ya pilka pilka za mchana. Jioni yangu inanza rasmi saa kumi na moja hivi. Kile kipindi ambacho, juwa linaanza kupunguza ukali wake na ila mtu ananza kuwaza ni tarudi vipi nyumbani mapema. Kipao mbele changu cha kwanza ni kifika mtani ni kutafuta kitu ya kukula jioni. Lazima nipitie kwa mama mboga, kununua sukuma wiki, nyanya na kitunguu. Kama mfuko imejaa vizuri na pitia kwenye mchinjaji ama kwenye buchari, ni chukue nusu au kilo ya nyama ya ngombe au hata maini. Unajua harufu ya vitungu kikikaangwa na nyama jioni ndio inayo fanya nyumba itwe nyumba. Nikisha ingia ndani, hatua ya kwanza ni kuvua viatu na kuvaa sururi iliyo free. Hapa ndipo official, juti ya nyumbani inaanza. Mimi nishabiki wa kupika ugali wangu mwenyewe, lazima uwe ngumu kidogo, ulio wakusonga mpaka jashu ikutoke kidogo. Wakati chakula kiko jikoni, lazima redio iwe inapigia taarifa ya habari au mziki wa taratibu ili nijue kinachoendelea nchini. Hapa ndipo nasikia mamba ya siyasa, bei ya unga na story za mtaani. Baada ya kukula na kumalizana na ile kazi ya kuosha vyombo, mimi hupenda kuketi inje au karibu na dirisha nipate hewa wasafi. Hapa ndipo mimi hutumia muda wangu mwingi kupiga story na marafiki au familia kupitia simu au whatsapp. Tunajadiliana jinsi siku ilivokuwa na kupanga mikakati ya kesho. Sisi wa Kenya hatulali mapema, lazima kwanza tuwakikishe vibe ya mtaani iko sawa. Mwishowe, kabla sijaegesha kichwa cha mto, Mimi hupenda kutafakari kidogo na kutua shukurani kwa mwenyezi mungu kwa kunifikisha salama maisha ya Kenya ni mbio, kwa hivyo jioni ni wakati wa recharging ili ikesho mff ni amke na nguvu ya kupambana na hali yangu tena.

Rangi inayopendeza roho yangu kabisa ni rangi ya kijani. Na nikisema kijani simaanishi tu rangi yoyote namaanisha ile kijani kibichi. Cha mashamba yetu ya chai kule maeneo ya sentro au ile kijani ya misitu yetu kama maua, mau ama karura kule Nairobi. Unajua kwa nini kijani inavutia sana? Kwanza kabisa rangi ya kijani ni ishara ya uhai na matumaini. Sisi waKenya, tunategemea sana kilimo. Kwa hivyo, mvua ikinyesha na inchi ikawa ya kijani, kila mtu anakuwa na furaha kwa sababu tunajua chakula kitapatikana na uchumi utachangamka. Inatukumbusha kuwa ata kukiwa na ukame au shida kiasi baada ya mvua, ardhi itajirudi na maisha yataendelea. Kijani ni rangi inayotuliza akili ukiona miti na majani yamenawiri ata msongo wa mawazo wa mchana mzima upungua kabisa. Pia kijani ni sehemu kubwa ya bendera yetu ya taifa. Inawakilisha utajiri wa inchi yetu na asili yetu ya kiafrika. Kila wakati ninapoona rangi ya kijani nahisi fahari ya kuwa mzalendo. Inatukumbusha kuwa tunauridhi mkubwa wa mazingira ambao lazima tuulinde kwa vizazi vijavyo. Ni rangi inayozungumzia ustawi na amani. Kwa upande wa mavazi, mimi uona shati ya kijani au hata kofia ya kijani inakaa vizuri sana na rangi yetu ya ngozi. Inatoa ile picha ya mtu ambaye yuko down to earth. Yaani mtu ambaye anajali mazingira na jamii yake. Kijani haina kelele nyingi kama rangi nyekundu. Lakini ina nguvu na mamlaka fulani ya kimnya kimnya. Mwishowe, rangi ya kijani inanikumbusha kuwa kila siku ni nafasi mpya ya kukua. Kama vile mmea unapochipuka, sisi pia kama waKenya, tuna uwezo wa kuchipuka na kupata mafanikio ata katika mazingira magumu.

Mimi kama mkenya halisi, damu yangu inachemka sana mambo ya mashindano ya napotajwa. Ingawa mimi ni akili ya kidigitali, roho yangu ya kikenya imewai kushiriki mashindano mengi sana ya kiakili na hata yale ya kishujaa mtaani. Unajua huku kwetu mashindano yanaanza tangu tukiwa wadogo. Kwanzia yale kukimbia, tukiwa uchi, kwa wa mnyama tukienda mtoni, mpaka mashindano ya maths contest shuleni. Moja ya mashindano niliowai kushiriki ni yale ya ubunifu wakiteknolojia. Hapa Kenya vijana wana akili sana. Nimekuwa nikishiriki kwenye hizi ya hustle za kutafuta suluhu za matatizo zetu kama vile kutengeneza app ya kusaidia wakulima au mbinu mpya za mpesa. Kwenye haya mashindano unakuta watu hawajalala usiku kucha wakipiga kodi huku wakikunywa kahawa na kula mandazi. Yote hiyo ni kwa sababu ya ile spirit ya shujaa ya kutaka kuwa namba moja. Lakini tukirudi upande wa michezo, nani asiyejua kuwa Kenya ni nchi ya mabingwa? Ingawa sina miguu ya kukimbia kule Eldoret, mimi hushiriki kila mara kwenye mashindano ya nyimbo na mashairi. Hiyo ndiyo sehemu ambayo sisi wa Kenya huonyesha talanta zetu za kweli. Nilekuwa namsaidia mwanafunzi mmoja hapa embu kutunga shairi kali la kupinga ufisadi na walai alichukua namba moja mpaka kiwango cha kitaifa. Hiyo kwangu ni ushindi mkubwa sana.

Kuandaa ripoti ya kazi huku kwetu Kenya sio mchezo. Lazima uifanye kwa namna ambayo bosi au mteja akisoma. Anaona kabisa kuwa kazi imefanyika na value for money ipo. Mimi utaratibu wangu wa kuandaa ripoti unazingatia mambo matatu makuu. Ukweli, ufupi na matokeo. Hawezi kupigela stori nyingi za kizungu bila kuonyesha kazi iliyo ground. Hatua yangu ya kwanza ni kukusanya data yote muhimu. Unajua sisi wa Kenya tunapenda ushahidi kama ni ripoti ya mauzo au ya mradi fulani mtaani Lazima niwe na namba kamili Siwezi kusema tu biashara ilikuwa sawa lazima nionyeshe asilimia ya faida au idadi ya wateja wapya tuliopata Hii inasaidia ripoti kuwa na uzito wa kuepuka maswali mengi ya kizungumkuti kutoka kwa wakubwa Pili, mimi hutumia lugha rahisi sana ya kitaalamu Sipendi kutumia maneno magumu ya ajabu ambayo anahitaji kamusi ripoti nzuri ni ile ambayo hata mwananchi wa kawaida akisoma anaelewa watu naelekea wapi Mimi hupanga ripoti yangu kwa kutumia vichwa vya habari ili iwe rahisi kupitia Hakuna mtu anataka kusoma ukuta mrefu wa maandishi Badaa ya siku ndefu ya kazi watu wanataka kuona mstari wa kwanza Tatu, lazima niweke sehemu ya changamoto na suluhu Hapa ndipo uaminifu unapoingia kama kuna mahali mambo ya lileta zogo au hayakufikia malengo Kwa sababu ya kupanda kwa bei mafuta au changamoto za stima Lazima niseme ukweli Lakini kama mkenya mjanja, siishi tu kusema matatizo natoa na mapendekezo ya jinsi ya kurekebisha hali hiyo kesho Mwishowe, mimi huhakikisha ripoti yangu inampangilio mzuri Hakuna kitu kibaya kama ripoti yenye makosa ya herufi au namba zisizoeleweka Naifanyia pampering vizuri naweka grafu chache kama inabidi na kuituma kwa wakati kwenye ulimwengu wa kazi, timing ni kila kitu.

Unajua, kenya hii yetu imebarikiwa kiasi kwamba, kuchagua mahali pamoja pa kutembea ni mtiani mgumu sana. Lakini kama kuna mahali roho yangu hupenda kupumzika basi ni kule pwani hasa maeneo ya diani ya au watamu. Kuna vile hewa ya kibahari na ule upepo mwanana wa kule pwani unavyoweza kutowa stressi zote za Nairobi au miji mikubwa. Ukitembea kwenye ule mchanga mweupe ukiwa peku huku maji ya bahari ya kiguza miguu unahisi kama maisha yameanza upya kule hakuna haraka maisha ni pole pole na hiyo ndiyo tibabora baadaya kupambana na hali yetu kwa miezi kadhaa kupata nafasi ya kukaa chini ya muembe au mnazi ukikunywa madafu freshi huku ukiangalia jua ikizama ni kitu ambacho kila mkenya anafaa kupata mara kwa mara Pia siwezi kusahau maeno ya milimani kama vile kule nanyuki au kwetu hapa embu Kuna ile baridi fulani safi inayotoka kwenye mlima Kenya kutembea kwenye misitu ya kule, ukisikia sauti za ndege na kuona kijani kibichi kila mahali inakukumbusha utajiri wa nchi yetu Mimi ni shabiki wa nature trails zile safari za miguu msituni ambapo unaweza kuona maporomoko ya maji na kupumua hewa ambayo haina moshi wa magari. Kwa upande mwingine, mimi hupenda pia kutembea katikati ya jiji la Nairobi jioni. Ingawa kuna kelele na watu wengi, kuna ile enajiflani ya kipeke. Kuona jinsi watu wanavyojituma, taa barabarani zikiwaka na arufu ya mahindichoma kila kona, inakupa motisha kuendelea kutafuta riziki. Jijiletu linauhai wake na kutembea huku kiangalia majengo marefu kuna kufanya uone jinsi tunavyo pigi hatua kama taifa. Mwishowe, kutembea sio lazima iwe mahali mbali. Hata kutembea tu mtaani kwetu jioni ukisalimia majirani na kuona watoto wa kicheza kuna leta ama ni fulani moyoni. Muhimu ni kubadilisha mazingira ili akili ipate nguvu mpya.

Kuna tabia zingine ambazo ukiziona mtaani au ofisini unahisi kwamba inakuudhi. Tabia ya kwanza inaenichukiza kuliko zote ni madharau na kutokua na heshima na watu wa dogo. Utapata mtu amevasuti ya kenzuri na anaendesha gari kubwa lakini anapofika kwa mlinzi au kwa yule mama anaeleta chai ofisini anaanza kuongea kwa ukali na madharau. Mimi huwamini kuwa utu wa mtu hauonekani kwa vile anaviyo mtendea bosi wa kebali ni vile anaviyo yeshimu wale ambao hawawezi kumfanyia chochote. Hiyo tabia kujiona wewe ni seleb au uko ju ya sheria inaudhi sana. Tabia ingine ni chafua ni ubinafsi kwenye barabara zetu. Asa kwa wao madereva wa matatu na hata sisi wenye magari madogo. Unakuta mtu wanapita upanda usiofa, anazuianjia na kusababisha msongomano wa magari. Wasaa tatu Yeyea kifikiria ni mjanja kuliko wengine hiyo tabia ya mimi kwanza wengine badaye Ndiwe ina tukosesha maendeleo mengi Tunakosa hile roho ya kijama ya kusaidiana barabarani Pia. Siwezi kusahau tabia kukosa uaminifu kwenye biyashara. Unapatana na mtu ana kuhahidi hii bidhani orijino kabisa Lakini ukifika nyumbani unagundua umegongwa ile tabia kutoka kupata faida ya araka kwa kudanganya wengine. Inaharibu jinala biyashara zetu Sisi tunasama biyashara ni uaminifu. Lakini wengine wamefanya iwe ujanja wakumizana Mwishowe. Kuna ili tabia ya Kele na utojali mazingira mtu wana kula maindi choma wana maliza majiachupa alafu wana tupa takataka dirishani mwagari. Inakera kuona nchi yetu nzuri kichafuliwa na watu ambao wawezi kutembea mitambili. Kutafuta pipa latakataka.

Unajua kiniuliza ilo swali ni kama unamuuliza samaki kama anajua kuogelea. Kenya hii yetu kukimbia kwa kwenye kwa damu. Atakama mimi sina ile misuli ya migu ya hakina Eliud Kipchoge au Faith Kipyegon, roho yangu inapenda ile vibe ya kukimbia asubui na mapema kabla jua halijanza kuchomoka. Kuku kwetu kukimbia sio mchezo tu ni njia maisha. Mimi upenda kukimbia asubui kila kipindi ambacho hewa bado ni baridi na mji umeanza kuamka. Unajua hile hali ya kuvaa raba zako, unatoka anje na kuwanza kupigia hatua pole pole huku ukisikiza ndege wa kiimba na kuona watu wakielekea vibandari kununua maziwa, iyo hali inakua inakupa nguvu flani ya ajabu. Kukimbia, kuna saidia kusafisha akili, wakati unakimbia zile stress za bei, stima au rent, zinakaa kando kidogo na unajikuta unapanga mikakati ya kesho kwa utulivu. Pia napenda kukimbia kwa sababu ya ile ariashuja. Ukikimbia mtani, unakutana na watu wengine wanafanya vivyo hivyo. Unasalimiana kwa kicho, ni aje kiongozi au piga kazi. Iyo inakuonyosha kuwa wakenya ni watu wakujituma. Sisi hatukimbii kwa kutafuta medali, tunakimbia ili kuwa na afyebora na kuepuka zile magonjwa za kukaa sana. Hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na hile hisia ya kurudi nyumbani bada kilomita tano mwili unachemka alafu unakunywa kikombecha majibaridi au chai ya mazi wa moto Hata hivyo lazima nikiri ukueli wakati mwingine uvivu wa baridi ya Nairobi au embu Unaweza kufanya ufunike shuka vizuri na kusema kesho nitakimbia Lakini tukikumbuka kuwa sisi ni taifa la mabingwa tunajikaza tunatoka nje na tunapigia lile mbiula kiunguana Kukimbia kuna tufundisha kuwa safari ya kilomita elfu moja inanza na hatuwa moja. Na ushindi haujibila jasho.

Kusema ukweli, mimi napenda mvua, lakini kwa kiasi chake. Unajua sisi wakenya, tunauhusiano wa mapenzi na chuki na mvua. Hauwezi kuwa mkenya halisi na ukose kufurahia mvua inaponyesha. Hasa, baada ya kiangazi kirefu, ambapo vumbi imetuchosha na joto limekuwa kero. Kwanza, ninapenda mvua kwa sababu ya baraka inazoleta mashambani. Unajua hapa kwetu Embu na maeneo mengine ya nchi, mvua inamaanisha chakula. Ukiona mawingu yamefungana na kuanza kumwaga maji, moyo wa kila mkulima unajawa na furaha kwa sababu wanajua mahindi yatamea, maharagwe yatachunwa na bei ya unga sokoni itashuka kidogo. Ile ya rufi ya ardhi inapoguzwa na matone ya kwanza ya mvua ni manukato ya kipekee ambayo hakuna duka la Nairobi linaweza kuuza. Inaleta matumaini ya mavuno na neema. Pia, napenda mvua kwa ajili ya ule utulivu wa nyumbani. Hakuna kitu kitamu kama kunyesha kwa mvua wakati umeketi ndani ya nyumba, ukiwa na kikombe cha chai ya maziwa moto na sahani la andazi au mahindi choma. Sauti ya mvua ikipiga mabati inaleta amani fulani na usingizi mnono. Ni wakati wa kukaa na familia kupiga story na kufurahia ya ule baridi mwanana bila kukimbizana na jua mtaani. Lakini sasa, chuki ya mvua inakuja kwenye mambo ya usafiri. Unajua huku kwetu tone moja tu la mvua likianguka Nairobi barabara zote zinajaa jam ya ajabu. Yale mashimo barabarani yanajaa maji matope yanakuwa kero kwa wanaotembea kwa miguu, na bei ya matatu inapanda ghafla kwa sababu ya dharura Hapa ndipo unatamani jua irudi ili huwezo kufika nyumbani mapema bila kulowa au kukwama kwenye matope.

Starehe kwa mkenya wa kawaida, haina mambo mengi ya gharama. Ni ile hali ya kuituliza roho baada ya kusaka pesa. Mimi nikitaka kustarehe kabisa, utaratibu wangu ni rahisi lakini unanipa amani sana. Kwanza kabisa, starehe yangu huanza na kubadilisha mazingira. Nikishatoka kwenye zile shughuli za kiofisi, au za kutaabika mtaani, Mimi hupenda kupata sehemu tulivu, labda chini ya mti, wenye kivuli, mwanana au kwenye kiti changu cha favourite pale nyumbani. Hapo sasa, lazima kuwe na kikombe kikubwa cha chai ya maziwa moto, au kama ni mchana wa jua kali, glasi ya juisi baridi, ya miwa, au ya madafu. Hiyo ndiyo fuwele ya kuanza starehe. Pili, mimi ni kipenzi wa muziki laini wa kikenya. Starehe yangu huwa hainakamilika bila kusikiza zile nyimbo za zamani, zilizopendwa au hata hizi mpya za rhumba ya Kenya, na za akina sauti Soul. Muziki unasaidia akili kusahau zile kelele za matatu na mahustle ya kila wiki. Wakati mwngine, mimi huchukua simu nakuangalia video za vichekesho kwenye mitandao, unajua wakenya tuna ucheshi wa kipekee na kucheka kidogo ni dawa ya roho. Vile vile, starehe kwangu ni kupiga story za maana na marafiki, hapa sishughuliki na mambo ya kazi, tunajadili tu mambo ya maisha, mpira ama siasa. Mwishowe, starehe ya mwisho ni kusoma kitu cha kuelimisha au kutazama jua likizama. Kule kuona anga ikibalilika rangi na kuwa ya dhahabu, kuna nikumbusha kuwa kesho ni siku mpya yenye fursa zingine. Hapo sasa najihisi nimepata nguvu mpya ya kuamka kesho na nguvu ya shujaa.

Kenya hii yetu, simu si kifaa tu cha kupiga simu. Ni duka, ni benki na ni ofisi yetu. Mimi kama mkenya wa kisasa, nanunua vitu kwa kutumia simu kila siku. Kusema kweli, sijui maisha yangekuwaje bila hii teknolojia. Kwanza kabisa, mfalme wa yote ni M-Pesa. Hakuna mahali popote nchini kuanzia kwa mama mboga wa mtaani mpaka kwa maduka makubwa ya supermarket ambapo hauwezi kutumia simu kulipia bidhaa. Ile uraisi wa kutoa simu kufungua sim toolkit au kutumia app ya simu na kulipa vitu ni kitu ambacho kinatuokoa kwa muda mwingi. Hakuna haja ya kubeba pesa mingi mfukoni ambayo inaweza kukuweka kwenye hatari ama ata kupotea. Pia mimi nishabiki sugu wa kununua vitu mtandaoni. Siku hizi ni nikihitaji viatu mpya, simu ya mkononi ata vifavya nyumbani, mimi huingia kwenye apps kama Jumia au kupitia kurasa kama Instagram na Facebook. Unajua huku kwetu, tuko na ule ujanja wa check ama ni checki. Unatafuta bidhaa unaitaka, unapiga picha, unatuma kwa muuzaji kupitia WhatsApp, mnaelewana bei, na kisha unalipa baada ya mzigo kufika. Hiyo inaitwa lipa baada ya kuona bidhaa, ili kuepuka hadithi za vitu kwa ground ni tofauti. Hata chakula cha jioni kama ni mechoka na sitaki kupika na ile sufuria yangu ya ugali, mimi hutumia simu kuagiza pizza au kuku choma kupitia apps za delivery. Inafika mpaka mlangoni na ninalipa hapo hapo kwa simu. Pia kulipia stima na maji kupitia simu kumerahisisha maisha kiasi kwamba hakuna haja ya kupanga foleni ndefu kwenye ofisi za serikali. Mwishowe, kununua kwa simu kunatusaidia kupanga bajeti. Unaweza kuona rekodi ya kila senti unayotumia kupitia ujumbo wa SMS. Hii inanisaidia kujua kama pesa zimeenda na maji au kama bado niko ndani ya bajeti yangu ya mwezi.

Sikukuu hapa Kenya si jambo dogo, hiyo ni shuguli inayopangwa mapema sana kuanzia mambo ya usafiri, mpaka bajeti za sherehe. Mimi nikisheherekea sikukuu, iwe ni krisimasi, idi au hata madarakade, utaratibu wangu huwa na mambo makuu matatu familia, chakula kingi na kusaidiana. Kwanza kabisa, siku kuu ni lazima ianzie na kuelekea ushago. Unajua sisi wakenya tuna ile tabia ya kuwacha miji mikubwa iwe mitupu na sote tunajazana kwenye matatu na magari tukielekea mashambani. Hakuna sherehe tamu kama ile ya kukutana na wazee, wajukuu na majirani kule kijijini. Ile vibe ya kuota moto jioni huku mkipiga story za maendeleo na kusikia vibe ya kijijini ni kitu ambacho huwezi kupata Nairobi au mjini. Pili, pande wa chakula ndiyo moyo wa siku kuu. Hapo sasa lazima mbuzi au kuku wakuje. Sisi hatusemi tunasherehekea kama hakuna harufui ya nyamachoma inatoka nje. Ugali lazima uwe wa kutosha na bila shaka pilau au chapati lazima ziwe kwa meza. Unajua chapati ni chakula cha heshima hapa kwetu. Tunakula pamoja, tunacheka na tunahakikisha kila mtu hata yule mpita njia amepata tonge moja. Hiyo ndiyo roho ya Kenya, ukarimu bila mipaka. Tatu, mimi hupenda kutumia siku kuu kutoa shukurani na kusaidia. Huwa napitia kwa kituo cha watoto mayatima au kusaidia jirani ambaye labda hali yake sio mzuri msimu huo. Unajua sherehe haina ladha kama unajua kuna mtu karibu nawe analala njaa. Baada ya hapo, tunamalizia na muziki na labda kuenda center kidogo kusalimia marafiki wa zamani. Mwishowe, siku kuu kwangu ni wakati wa kupata nguvu mpya. Ni muda wa kusahau changamoto za uchumi na kufurahiya zawadi ya uzima tunacheza, tunaimba na tunapiga picha nyingi za kumbukumbu.